Kwa sasa, kompyuta ndiyo kila kitu. Unapata teknolojia imefika hapo. Yani, ni lazima maramingi ujipate ukiandika kitu. Unaandika aitha kwa kompyuta ama kwa simu ya rununu. Lakini ni ngumu sana upate haja ya kuandika kwa mkono. Siku hizi imekua siyo lazima kuandika kwa mkono. Maramingi unajipata unatumia kompyuta au simu ya rununu kuandika. Kwa hivyo nitasema kutumia kompyuta kuandika ndio napenda zaidi mimi ndio rahisi ni kwa mara kwa mara na ndio natumia maramingi.

Mikutano ya kijamii, ndio, naenza sema mimi hufuraia zaidi. Kwa sababu inanipatia fursa ya kujumuika na jamii yangu, watu ambao nimekaa kwa muda bila kuwaona. Na kuwajulia hali. Kujua maendeleo yao, vile wanaishi, vile wako. Kujikumbusha siku za kitambo, za utotoni pengine tunajiburudisha, tunasherekea, tunasherekea tukiwa pamoja. Kwa hivyo nitasema mikutano ya kijamii ndiyo mimi hunifuraisha zaidi.

Mtandaoni mara mingi habari mimi husomea kwa Google, hapo kwa Google ndiyo naonanga, kwa Google News ndiyo naonanga taarifa zote, na hapo ndiyo nasomea zenye nahitaji, pengine za nchi, za nchi za nje pia, kujua nini kinaendelea duniani, hiyo huwa haifichi. Lakini ikifika ni mara mingi habari za huku nchini naangalianga taarifa za habari ambazo ziko kwa maa kwa mitandaoni hasa kwa YouTube hivi hapo ndiyo naonea taarifa za habari.

Mahali pazuri nimewahi kusafiri hivi karibuni kwenda kwetu nyumbani ambapo ni Maragwa Ranges. Kuko na hewa nzuri sana. Alafu mandhari ya kutumia kuvutia na ya kufuraisha sana. Kumejaa milima na ni kwa kuvutia sana kumejaa miti ya matunda ambapo imejaa matunda mapapai, maembe ambayo inakuwa mahindi kwa shamba ukitaka unaenda unavunja tuu, unaenda unachoma, unachemsha, unakula. Nasema huko ni maisha ni rahisi na ni ya kupendeza ukiamka asubuhi na toka inje na kunywa hapo nje kahawa ni kitazama mandhari mazuri. Hewa safi na najipata tu nimeburudika tu hivyo.

Ala, nimeeka mda mrefu sana bila kusoma gazeti. Na imekuwa ngumu sana na imepitwa ni kama yapitwa na wakati gazeti. Kwa sababu habari nyingi utazipata mtandaoni, utazipata natumiwa kwa mtandao, au taarifa ambazo zinaendelea. Na hivo inakuwa umuhimu wa kununua au kusoma gazeti haupo sana. Maneno mengi unayapata mtandaoni kwa urahisi na haraka. Kwa hivo unajipata hakuna haja ya kutaftana na gazeti ili kuisoma.

Mfumo wa simu ambao mimi napendelea ni simu za mkononi. Hizi ndio zimebadilisha sana maisha yetu yangu hasa kwa sababu simu hii ikona matumizi mengi sana. Na imekuwa chombo ambacho siezi kaa sana bila kuwa nayo. Kwa hivo nasema mfumo hasa nayo ninapenda ya simu ni ile ya simu ya mkononi.

Viatu ni vipendeleavyo, hutegemea ni sherehe ya aina gani, ama ni vya kazi gani. Kuna muda, kama vitu vingi kila muda inahitaji kitu tofauti. Wakati kuna mfumo wa baridi, au wa mvua, mimi hupendelea viatu ambavyo vimefungua, ambavyo havi ingizi maji. Lakini viatu vile vile, ukivivaa wakati wa jua au joto mingi, vitakuletea shida. Au vinakuwa havifai. Kwa hivyo inategemea na hali vile ilivyo. Na ni vya kazi gani. Kama unaenda tusemea harusi hivi, ama mali pa muhimu, hauwezivaa patipati. Hapana, utavaa kiatu kizuri, changozi, ambacho kinaenda na sherehe hiyo ambayo unaenda kufanya, ama pahali ambapo unaenda. Kwa hivyo, inategemea na ni wapi unaenda. Kama unajiburudisha tu mtaani, unatoka hapo kuenda inje, huwezi vaa kiatu ambacho ni cha kuenda harusi. Naona, kwa hivyo inategemea na unavaa kuenda wapi au kufanya shughuli gani. Kama ni kujivinjari, mimi hupenda kuvaa viatu vya wazi. Viatu vya wazi, vyote mimi hufurahia. Lakini kama ni kuenda kazini, viatu ambavyo vimefungwa, viko nastarehe, ambavyo havita nichokesha, hivyo ndivyo nafurahia. Wakati wa mvua ama msimu wa baridi viatu ambavyo vimejifunika vizuri haviingizi maji hivyo ndivyo mimi na furahia.

Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni nchi ya ujapani. Nchi ya ujapani ndiyo nchi moja ambayo ningependa hata maramoja kwa maisha yangu. Niweze nipate hiyo nafasi ya kutembea. Mimi hua navutiwa sana na utamaduni wao ule wa kisamurai. Ningependa mara moja tu niende nijionee watu wale. Na pia kutembea kwa miji yao ambayo iko safi kabisa na ni ya kuvutia. Na nitembee pia ma nchi yao ya mashambani ambayo inakuwaga na mandhari ya kuvutia na maridadi kabisa. Mji mlima fuji niuone kwa macho yangu. Na pia chakula chao kinakuwa kama shuguli sana. Ningependa nafasi niende nikifurahia huko kwao mjini. Huko nchini ni kule chakula hicho halisi. Nisikie niweze kufurahia. Kwa hiyo nchi ya ujapani ni nchi moja ambao nimefurahia sana. Nauhisi kutaka sana kutembea humo.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kuwa usikate tamaa. Hata mambo yakiwa namna gani? Yakienda vipi? Yakitendeka njia gani? Usije ukakata tamaa. Wewe endelea tu. Endelea tia bidii, tafuta njia, tafuta namna, endelea kusonga mbele. Usije ukakufa moyo, usije ukakosa, usikufe moyo. Tia bidii, endelea fanya kazi yako kwa hima na utapata njia na utaendelea kukua na utaendelea kuenda mbele.

Kumbukumbu nzuri zaidi kutoka utotoni asa naeza sema ni kukutana uko nyumbani, mashambani kwa wazazi wangu, na mikutano ya jamii wakati washereheza krismasi hasa, kujumuika na manduguzangu, wote, wafamilia, watoto wenzangu, tunacheza pamoja. Tunaenda uko kwa shamba, tunakula matunda, mandizi, tunakula maembe na mapopo. Na ilikuwa wakati mzuri sana kujumuika tu kijami kwa mda huo umoja ambao tuliokuwa nao upendo ambao tulikiwa nao. Ni jambo ambalo unifuraisha kila wakati nina po kumbuka na hufurai sana nikupumbukapo hali hiyo nikiwa mtoto.

Mazoezi siezi sema mimi hufanya mazoezi ati kijumla ya asubuhi au jioni kwa sababu maisha yangu ni zoezi tosha. Maisha na kazi ni zoezi tosha. Nikitoka asubuhi, huwa natembea njia mrefu sana kabla nifike kazini. Na kazi yangu pia inahitaji kuwa kusimama mara mingi na kwa mda mrefu na pia kubeba vitu vizito vizito kuvibeba kuviondoa upande moja kuvipeleka upande nyingine kwaivo ni kazi ambayo inahitaji inatumia nguvu mingi inahitaji nguvu mingi kwaivo hiyo na usafiri pia ya kutembea kuenda kazini na kurudi naona ni zoezi tosha na sihitaji ingine ya kufanya.

Tabia niipendayo kwa wengine ni ile ya heshima, nidhamu na kujithibiti mwenyewe. Mtu ambayo ako na tabia hizi ni mtu ambaye ako naweza kumpatia heshma yangu pia. Ni mtu ambayo hunipendelizo ni nadra ambazo mimi furahia sana kuona kwa wengine. Heshma, nidhamu na kujithibiti.

Filamu ambayo niipendayo zaidi ni ile ya The Lord of the Rings. Ambayo inalingana na kitabu cha mwandishi J.R.R. Tolkien. Sinema hii mimi hunivutia sana kwa sababu ya waigizaji ambayo hucheza wamecheza filamu hiyo, na pia maandhari ambayo inatufundisha sinema hiyo ya kuwa hata mambo yakiwa yanakaa namna gani yakikaa vibaya aje, usije ukakufa moyo, wewe tia bidii endelea kupambana na mwishowe utashinda. Mwishowe utaepuka utakuwa mshindi. Na hiyo ndiyo funzo moja ambayo mimi nimeweza kuchukua kutoka kwa filamu hii, na imeshinda sera mingi sana. Na ilipata kuingiza pesa mingi sana. Kwa hivyo imekuwa ni sinema ambayo iko na umashuhuri sana. Hata kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi huyu ni kitabu kizuri sana. Na mimi huweza kukisoma mara kwa mara na vile vile sinema hii kila wakati ninapoitazama hunifurahisha na huniburudisha hivo hivo. Mara mingi nikipata nime niko kwa matatizo, nasikia ni kama nitakata moyo. Mimi hutizama sinema hii ili inipatie motisha.

Ndio nakumbuka kuna wakati nilifanya kazi ya kujitolea kanisani tulikwa tunaitajika vijana wa kufanya kazi ya kuchukua takataka kwa mijiji apo karibu na kufanya usafi wa mji na nilijitolea kufanya kazi hiyo. Pia kuna wakati mwingine ma hospital yalikuwa meomba watu kupeana damu. Na pia nilijitolea wakati huo nikatoa damu yangu. Kwa hivyo naeza sema ndiyo nimepata nafasi ya kujitolea.

Mimi sio mwana spoti sana. Hivo, sitasherekea mafanikio ya timu kwanjia kubwa ama ya njia ingine ya ajabu. Mimi hufurahiya tu nashabikia na wao, nafurahi na wawo, nasherekea na wao wengine ambao nikonao kama tukonao. Lakini zaidi ya hapo, hakuna lolote ati nta sema. Pengine niweke timu hiyo kwa, kwa kaunti yangu ya mtandao, kutangaza ushindi wao kwa mitandao ya kifamilia. Zaidi ya hapo, hakuna lingine likubwa sana mimi hufanya kusherekea mafanikio ya timu.

Maramingi mimi husherehekea mwaka mpya pamoja na familia yangu, tunaenda uko juu ya ghorofa, tunatazama baruti zikirushwa, tunatakiana mema kwa mwaka mpya unaokuja, na tunafurahia tu pamoja. Hiyo ndiyo njia ambayo nimekuwa ikinifurahisha zaidi. Na njia moja tumekuwa tukisherehekea au nimekuwa nikisherehekea mwaka mpya. Mara kwa mara pamoja na family yangu tunaenda juu ya ghorofa. Tunatazama tu baruti zikirushwa. Na tuna furahiana. Kisha tunatakiana mema. Na tuna furahiana hivo kuanza mwaka mpya kwa shangwe na furaha Muzika.

Mimi nimezaliwa na kulelewa mji wa Huruma uko Nairobi mashariki. Mji ambao ulikuwa mzuri sana naeza sema ulikuwa mzuri kwa sababu watu walikuwa na umoja kulikuwa hakuna ubaya uwote, watu walikuwa wanatakiana mema. Na tulikuwa tunaishi kama jamii moja, ingawapo watu walikuwa wa kabila makabila ya kila haina. Hakukuwa na mzozano. Hakukuwa na huu ukabila ambao unauona wakati wa sasa. Watoto walikuwa wa kijiji. Watoto walikuwa wa kijiji ile kumaanisha kuwa ungekosea. Yeyote kwa kijiji angekuadhibu. Ukifanya vizuri sherehe inakuwa ni ya jamii yote. Mara mingi tulikuwa tunachukuliwa watoto wote wa kijiji tunapelekwa burudani ama kuburudishwa na ilinifundisha ya kuwa watu wote, watu wote wako sawa, watu wanafaa kupewa heshima wote kwa ujumla na kila mtu anafaa heshima yake.

Mara mingi mimi usherehekea siku yangu ya kuzaliwa, pamoja na familia yangu. Nimekuwa na bahati sana, napatanga familia yangu wameniandalia, sherehe ndogo, keki na kinywaji kama soda, juisi ipo. Tunafurahi tu pamoja, tunasherehekea pamoja. Na hiyo ndiyo naweza sema ni aina nzuri zaidi ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Pia nafurahia kuwa na ujumbe, wa hongera na kunitakia mema kwa siku yangu ya kuzaliwa. Kwa simu nimetumiwa ujumbe mfupi au nimepigiwa na marafiki au jamii. Wananitakia tu mema kunipa hongera. Na pia mtandaoni huwa napata kuona hisia hizo na nafurahia.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kuzaliwa kwa mwanangu mkubwa. Mwanangu wa kwanza wa siku yake ya kuzaliwa ilikuwa tukio ambalo sitakalo sahau maishani mwangu na ndiyo litabaki la umuhimu zaidi kwangu maishani. Wakati siku hiyo ndiyo nilikuwa mzazi mara ya kwanza. Na nikatoka kwa maisha ya utoto, nikaingia maisha ya uzee kwa hasa. Wakati huo. Na nilipo mshika mkono ni mwangu mtoto huo. Nilijua ya kuwa maisha yangu hayatakuwa yale yale tena. Yamegeuka yamekuwa kitu ingine sasa. Yatakuwa ni ya vafamilia na, nikabadilika kuwa mtu ambayo anajijali tu pekee yake sasa amekuwa ni mtu wa jamii sasa. Na tokio hilo halitawai sitawai lisahau kabsa kamwe maishani mwangu.

Siku hizi, sijapata nafasi ya kuenda maktabani, lakini nilipokuwa shuleni nilikuwa mara naenda mara kwa mara maktabani kuchukua vitabu, kurejesha kubadilisha, kuchukua vitabu vipya, kwa sababu nilikuwa napenda sana kusoma vitabu kwa hivyo ilikuwa mara kwa mara niko maktabani either kuchukua kurejesha ama kubadilisha vitabu lakini kwa sasa, hivi karibuni sitaweza kuenda maktabani, kwasababu vitabu vingi utavipata mitandaoni chochote unataka unaweza nunua, kuna progrmu ambayo ya simu ambayo inaweka vitabu unaweza kuifungua na kusoma kitabu chochote cha aina yoyote ambayo unataka ukifikiria tu kitabu kile unakitafuta pale, unakichukua na unasoma tu kutoka kwa simu yako ya mkono kwa hivyo sijakuwa ninahaja tuseme ya kuenda maktabani tena, lakini hivyo hivyo nikiwa shuleni nilikuwa naenda maktaba mara kwa mara kusoma, kufanya utafiti. Tuseme wa report ama projekti ya mbayo nafanya. Au tu kuchukua vitabu za kusoma, za kujiburudisha.

Somo naweza sema nilipenda zaidi nikiwa shuleni lilikuwa ni historia. Historia nilipata ni somo ambalo lilikuwa linaniburudisha kila wakati, na kila wakati nilikuwa najisikia kulisoma, na nilifanya vizuri sana katika somo hilo. Na hadi wakati huu miaka mingi sana baada ya kumaliza shule bado nasoma ya historia na bado yanifurahisha. Kwa hivo ilikuwa nikona upendo mwingi sana kwa somo hili.

Mimi hujistawisha wakati wa likizo kwa kuhakikisha ya kuwa nimetenga hela za kujiburudisha kwanza. Hilo ni la umuhimu na pia kuweka mkakati yana orodha ya kwenye nahitaji kutembea. Ni nani nafaa kutembelea. Ni wapi nafaa kutembea? Ni nini nafaa kufanya? Na napanga haya yote hadi wakati na bila kusahau wakati wa kupumzika pia. Kwa sababu unaezapata unapanga wa shughuli ambazo haziishi. Na unachoka zaidi wakati wa likizo yako kuliko ukiwa kazini. La ni lazima utenge wakati wa kupumzika. Kwa hivo najitayarisha kwa kuweka muktadha na kuweka orodha ya yale yote napaswa kufanya na kutenga hasa wakati wa kupumzika.

Naeza sema napenda chai zaidi kwa sababu hiyo ndiyo nakunywa mara kwa mara asubuhi na jioni pia. Lakini pia nikijipata na hitaji nguvu ya zaidi mimi hunywa kahawa. Kama najipata nahitaji kufanya kazi hasa usiku ama sitaki kulala haraka nikona shuguli ambayo inahitaji ama nimechelewa kuamka nahitaji hiyo nguvu ya kuendelea. Sitachagua chai, nitachagua kahawa. Lakini tu kujiburudisha tu nimetulia maramingi, mimehutumia chai tu.

Matunda ambalo lanipendeza zaidi sili moja ni mawili. Matunda mawili ambayo mimi hupenda zaidi ya yote mengine. Na ukitakuniroga, ukitumia haya, utakuwa umenipata. Ni hayo, parachichi na tufaha. Parachichi na tufaha, matunda hayo mawili. Mimi huyapenda zaidi ya yote na siwezi kuyapita kirahisi. Kwanza parachichi ukiweka kwa chakula, ukiweka kwa mchele, kwa githeri huenda mzuri sana ama upake tu kwa mkate pia. Nikona matumizi mengi sana. Na tufaa pia umetulia tu unataka tu kitu ya kujizubaisha nayo. Huwa ni tunda lizuri sana la kujiburudisha nalo.

Cha kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa wazi na kuwa sahihi. Mambo hayo mawili ni muhimu sana. Uwe wazi na uwe sahihi. Ukiwa wazi, unaambia watu kinaga ubaga ambacho chenye unajaribu kuwa asili, kuelezea au kuwa onyesha. Na pia ukiwa sahihi, usiwe na makosa kwa habari au taarifa ambayo unapeana. Hayo mawili ni muhimu sana. Na pia tumia njia ya mawasiliano ambayo itawafikia wote. Sio wachache, sio wale wengi. Hakikisha umetumia njia ya mawasiliano ambayo inawafikia wote. Na pia hakikisha ya kuwa mawasiliano yote umeyaweka kwa ratiba. Ya kuwa unaweza kurudi, uangalie mawasiliano yote ambayo umekuwanayo na unaweza kuyafuata. Kwa hivo, hayo, ukizingatia hayo, mawasiliano yako utapata inaenda vizuri na inatimiza chenye ambacho ulikuwa unajaribu kufanya.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini kwa sasa ningesema ni mafunzo ya programu mpya ya kiHR ambayo imetokelezea sasa. Mafunzo programu hiyo inazingatia ajira mpya ambazo zimeongezewa kwa sasa katika mabiashara na ingekuwa mzuri sana kuwa na ujuzi huo wa programu hiyo. Na ingekuwa jambo ambalo linge ni imarisha zaidi kikazini. Nikijua habari hiyo na namna ya kutumia programu hiyo.

Kusherehekea sikukuu, mara mingi naeza sema hulingana pengine na fedha ulizonazo. Kama ukona fedha, sherehe itakuwa kubwa, kama hauna, sherehe itakuwa ndogo ama hata ikose kuwa. Mimi vile huzingatia ni sherehe mbili ndiyo nimezipatia umuhimu zaidi za sikukuu yaani hiyo ni Christmas na wakati wa Pasaka. Sherehe hizo mbili nahakikisha kuwa nikona ya kutosha kufanya sherehe ambayo itapendeza hasa watoto na familia yangu waeze kusherehekea na kufurahiya wakati huo. Lakini sio kila saa mtu pia anapatanga hiyo nafasi. Mara ingine unapata mambo ilienda mbaya na hamjaweza kusherehekea vile mnataka. Kwa hivyo, nimeweza kuwafundisha watoto wangu ya kuwa tukiwa pamoja, hiyo ni sherehe tosha. Hata kile kidogo ambacho tutapata, tufurahie na turudishe shukrani kwa hicho ambacho tukonacho. Na kwa sababu tukona afya njema na tuko pamoja, tufurahie hiyo pia.

Maramingi nenosiri ambalo natumia uwaga ni kitu ambacho ni mimi tunajua ama ni mimi tunimechagua na sio kitu ambacho natembea nikieleezea watu ni kitu changu chasiri nimejiwekea na kiko na umuhimu kwangu mimi kibinafsi na hiyo kukumbuka ni rahisi. Na pia naongeza nambari ili kuchanganyanyisha iyo neno siri zaidi. Nambari ambayo mimi tu ndio najua na najua umuhimu wake. Kwa hivyo nikishikanisha neno lakitu ambacho kina maana zaidi kwangu na niongeze nambari pia na pia mchoro au character zile zinavyoitwa siku hizi hapo katikati siyo watu wengi watajua na sitaitaji kuandika mahali ama kuweka maali liniangalie nikituwa mbacho nita kuwa nae nimejiekea kwa kilini nyeze kukumbuka na nitaweza kukumbuka mara kwa mara na ninapoweka na nahakikisha hakuna mtu ambae a natazama na hivo nenosiri langu lina zidi kuwa siri. Na vinakuwa nila umuhimu.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi uhakikisha nimeka starehe, mahali nimekaa nimahali pako na starehe, ili nieze kupumzika vizuri. Alafu maramingi, nasikiza mziki, au natazama filamu kwa simu ya mkono, na jiburudisha kwa njia hiyo. Nahakikisha ni kitu ambacho kimeniondosha kabisa na kazi ili akili iweze kupumzika na hivyo ukirudi kazini ata fikra zako zitakuwa zimetulia na unapata kazi umeifanya kwa urahisi kama unaeza unanunua kitu ya kujiburudhisha kama soda hivi ama juisi ama keki ama peremende hivi. Kitu tu ya kutuleza tu, unatulia hapo ukila na ukijivinjari. Hata kama ni dakika chache tu, ni muhimu pia sana.

Na eza sema kumbu kumbu nzuri zaidi la shule ni marafiki zangu. Wale niliwasoma nao shuleni, kuchumuika nao, kucheza nao, na yale tulikuwa tunafanya nao tukiwa shuleni. Na eza sema hiyo ndiyo kumbu kumbu nzuri zaidi. Na pia kuenda matembezi ya shule. Kuenda matembezi ya shule kuna yale matembezi tulikuwa tunaenda, tunapelekwa pengine kama ni nakuru hivi. Tunapele kwa mabondeni. Ilikuwa pia ni wakati mzuri sana na wakunjifuraisha sana. Hasa tulipokuwa tunaletewa keki. Tunapewa na soda tukunywe. Tukilala waka chakula cha mchana. Hizo ni kumbukumbu nzuri sana naweza sema niko nazo ya shule.

Mimi huwa napanga kazi zangu kwa njia ya utaratibu kabisa. Naangalia kazi zangu zote za siku ziko ni za aina gani hasa. Kuna makazi ambayo ni ya dharura yanahitaji kufanywa kwa haraka. Na hayo ndiyo nayapatia kipaumbele. Kuna yale mengine ni ya umuhimu lakini si ya dharu si ya haraka. Hayo na yapatia ya pili ni ya pili ya kufanya alafu kuna yale mengine, hayo mengine naifanya nikimalizia. Na nikipata pengine nikiendelea na kazi kazi ingine imetokelezea ambayo pia ni ya umuhimu ninalinganisha. Katia hile nikonayo kwa urodha na hiyo ambayo imiongezeka nigani ndio ikona kipa umbele, nigani ndio ikona haraka, nigani ndio ikona umuhimu wa kuwanza na hiyo ndio naifanya kuwanza. Na hakikisha nimeipatia muda wa kutosha wa kufanya ila tu si kumaliza kazi, bali ni kufanya kazi mzuri, kazi ambayo ni ya kupendeza na ni kazi ambayo ni ya kuridhisha. Na kazi zote ambazo nikonazo nazifanya kadri ya uwezo wangu wote. Ili hapo mwishowe nikiulizwa nitasema nilifanya kadri ya uwezo wangu. Na nahakikisha ya kuwa ni kazi mzuri ya hali ya juu na ni ya kuridhisha kila wakati. Iwe ni kubwa iwe ni kazi ndogo kazi zote. Ambazo ziko na jina yangu nahakikisha ni za hali ya juu na ni za kuridhisha.

Mimi ni shabiki wa kandadnda na timu ambazo napenda zaidi kuna moja hapa nyumbani katika ligi ya hapa nyumbani hapa Kenya na timu hiyo huitwa Mathale United. Mimi hushabikia Madhari United kwa sababu ndio timu ya huko nyumbani kwenye nilizaliwa na kwenye nimelelewa huko Nairobi mashariki. Wachezaji wengi wanatoka huko na huko ndiyo tulikuwa tunachezea, tunawashabikia na wengi wao wenye wanacheza walikuwa ni marafiki zangu. Kwa hivo mimi nimeishabikia kutoka utotoni hadi wasasa bado naishabikia. Hata wakifanya vizuri, wakifanya vibaya bado ni wetu. Timu nyingine ni ya ligi ya uingereza ambayo inaitwa Manchester United. Vile vile nimesha bikia kutoka utotoni hadi wa sasa wafanye vizuri, wafanye vibaya ni timu yangu. Tunawasherekea, tunasherekea ushindi, tunalia tukishindwa. Na tunaendelea, tukitarajia ya kuwa siku za usoni zitakuja mzuri.

Kwa kweli jua kali ni changamoto kwangu mimi huwa sipendi kabisa jua kali na joto jingi. Na nikijipata kwa hali hiyo na shindangwa kufanya kazi na jipata na choka haraka na inanikosesha amani kabisa kabisa. Kwa hivo njia ya urahisi ni kukaa kwa kivuli ama nisitokee wakati jua liko juu sana. Na hakikisha wakati huo nimejikinga nalo kwa kukaa mahali ambapo kuna hewa nzuri kidogo. Pengine di karibu nadirisha. Unapata kupigwa na upepo na pia ukokwa kivuli. Na napunguza kazi za kutoka kwenye jua wakati huo. Pengine nahakikisha nitatembea ama kufanya kazi za nje. Wakati jua liko chini kidogo na joto imepungua. Pili ni kunywa maji mingi. Nahakikisha na kunywa maji mingi ili nisije nikapigwa na kiu sana. Inimalize nguvu zaidi. Kwa hivyo aina hizi mbili. Ndiyo na pia mavazi pia unazingatia mavazi. Usivae mavazi nguo nzito. Wakati wa jua kali unahakikisha umevaa nguo ambazo ni nyepesi. Na niza rangi nyeupe ambazo hazitaweka jotu. Kwa hivo kwa ni kizingatia hayo na jikinga vizuri na jiri epusha na madhara ya jua kali na joto jingi.